Zawadi gani mzuri niwai kupokea. Okay, januari ilikuwanga birthday yangu. So, my husband alipreprare surprise mimi sikuwa najua. Wakaenda na sister yangu kwa hoteli. Waka-reserve place tunaenda kukaa. Mimi sikuwa najua masaa yote. Nikapelekwa salon nikambiwa nisukwe. So, vile jioni ilifika nikambiwa nijitarishe tuende mimi sikuwa na idea kwenye tunaenda. So tulitoka, nikaenda, nikapata. Wamenitarishia party ya birthday. Hii ilikuwa zawadi yangu kubwa zaidi maishani. Na sijawahi fanyiwa hivyo tena nilifurahia. Tuka-enjoy na sister yangu na my husband. Tuka enjoy zaidi.